Napendelea mwanga wakati kwa sababu mwanga wakati ni mwanga ambao hauwezi kukumiza macho wakati unatumia. Kwa hiyo, napendelea mwanga wakati, maranyingi wakati nafanya shughulizangu, hasa ni kiwa naandika au nasoma, au nipondani nimekaa na angalia tv, maranyingi napenda mwanga wakati. Na pia kwenye matumizi yangu ya vifaa kama vile simu na runinga ninapenda kuweka mwanga wa kati Kwa sababu ni mwanga ambao hunanifanya na kuwa huru katika kuangalia simu yangu kuweza kuperuzi au kuangalia tv ni mwanga ambao hauwezi kuumiza macho hauwezi kukufanya ukawa haupo huru katika kutumia kifaa ambacho unakitumia Kwa hiyo mara nyingi mimi napenda mwanga wa kati kuliko kupenda mwanga mkari ni mwanga ambao hauwezi kunipashida yoyote wakati nafanya shughuri zangu Kwa hiyo napenda kutumia mwanga wakati sana kuliko kutumia mwanga mkari.

Wakati mapumziko, kazini wana utumia kueza kupumzika, kutulia na kueza kufikiri, kitu gani takifanya kwa muda ambao kuna kuja mbeleni. Kwa hiyo, mara nyingi wana tafta semu, yenye utuliu mkubwa na kueza kukaa hapo, kueza kuendelea kutafakari, mambo yanayo kuja mbeleni. Kwa hiyo ni mekua mda mwingi ni kutumia kukaa, chini, kupumzika na kueza kubadilisha na mawazo wafanya kazi wezangu Kushauliana mambo mbalimbali ya na usu kazi mi pango ya kazi zinazo kuja Baada ya mapumziko na mnagani tuneza tukazifanya kwa ubora na kuzimaliza kwa wakati mwafaka na kueza kuandelea kuongeza ufanisi katika kazi ambazo na zifanya kila siku ufosini kwaiyo maranyingi mapumziko kazini uwa na utumia kwa weza kutulia, kupata utulivu na kwa weza kushauliana na wafanyi kazi wenzangu kuhusu mambo mbali mbali yayohusu kazi.

Hapana, sipendi kucheza mchezo ya ubao. Michezo ya ubao ni michezo ambayo sina ujuzi nao kabisa wakuweza kuicheza. Kwa hiyo ni michezo ambayo sipendi kucheza kwa sababu sina ujuzi wakucheza michezo hiyo. Mimi napenda kucheza mpira wa miguu, napenda kucheza mpira waki kapu. Michezo ambayo, mimi napenda kuicheza. Lakini michezo ya ubao ni michezo ambayo ni mekuwa nikiona. Ikichezwa sana sana sana mtaani na watu ni wengi ambao wanaicheza Lakini sija wahi kuwa mpenzi wakupenda kucheza michezo hiyo wala kujifunza michezo hiyo Napenda kuangalia watu wakicheza michezo ya ubao na nafurahia kuiona ikichezwa Lakini mimi mwenyewe binafsi sijawai kupenda kujifunza kucheza hiyo michezo Mimi michezo ambayo naipenda napenda kucheza mpira wa miguu na penda kucheza mpira wakikapu michezo ambayo kila mara na icheza mara kwa mara Nimekuwa nikipenda kuicheza lakini michezo ya ubao, nimekuwa nikiona tu ikichezwa mtaani watu ni wengi wana icheza na inamashabiki wengi na wapenzi wa michezo hiyo ni wengi wanacheza mtaani mara kwa mara wana shindana kunakuwa natimu mbili upande mmoja na upande mwingine wana cheza wakishindana kwahiyo ni michezo ambayo inapendwa lakini mimi binafsi sijawahi kupenda kucheza michezo ya ubao.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza, ningependa kujifunza elimu inayohusu cyber security. Cyber security ni ujuzi ambao ni mzuri na kwa dunia ya sasa. Ujuzi huu una soko kubwa sana kutokana na mambo mengi ya kiarifu ambayo yamekuwa yanatokea mitandaoni na katika maofisi mbalimbali. Kwa hiyo ujuzi huu ni ujuzi ambao ni wa muhimu sana kuujua katika dunia ya sasa ambayo. Teknolojia tanda wazi umekua mkubwa sana kwa hiyo Kitu kipya ambacho ningetamani kujifunza Ningetamani kujifunza ujuzi huu wa cyber security Kwa sababu kuna majukua mengi sasa hivi ambayo unaweza kwenda kununua kozi mbali mbali mitandaoni na ukaweza kusoma na ukapata cheti kizuri na baadaye ujuzi huu ukakusaidia katika kazi zako ambazo unazifanya mbali mbali Nimependa kusema hivi ni kwa sababu Nikitu ambacho nimekuwa nikiota kwa muda ya mrefu sana na nimekuwa nikikiwaza kwa muda ya mrefu sana Kwa kuwa sikuweza kupata nafasi ya kuweza kujifunza ujuzi huu wakati wa nyuma Nafikiri kwa sasa ni muda mwafaka kabisa endapo nitapata nafasi Ninunue kozi mtandaoni, niongeze ujuzi huu katika ujuzi wangu nilionao naamini nikiongeza ujuzi wa cyber security, utanisaidia mimi, utanisaidia na wale watu niko nao karibu katika kuhakikisha kwamba tunapambana na uharifu katika mitandao ya kijamii kwa hiyo na tamani sana niweza kupata nafasi ya kuweza kupata ujuzi wa cyber security.

Usiku nakaa mpaka saa saba saa nane kutegemea na kitu ambacho nafanya. Mara nyingi wakati wa weekend. Jumamosi na jumapili ni siku ambazo nachelewa kulala. Naweza nikafika saa nane au saa tisa usiku. Lakini siku ambazo ni za kazi huwa nawahi kulala. Nakaa mpaka mwisho saa nne usiku. Kwa hiyo, kukaa mpaka muda mrefu inategemea ni siku gani. Siku ya jumamosi na jumapili ni siku ambayo huwa nachelewa kulala, nalala saa nane, nalala saa tisa kutokana na kuwa naangalia vipindi mbalimbali kwenye tv, naangalia movie na kujiburudisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo Nakaa mpaka usiku wa saa nane saa tisa wa siku za weekend, huo ndio muda ambao mara nyingi huwa napenda kukaa. Napenda kukesha usiku nyingine kutoka kwenda kwa kuonana na marafiki mbalimbali, kubadilishana mawazo Narudi nyumbani saa tano, naendelea kukaa naangalia movie, naangalia napeluzi mitandao ya kijamii, Kwa hiyo inaweza ikafika saa nane mpaka saa tisa ndipo nasema kwamba sasa hapa nimechoka nilale niendelee na ratiba. Kwa hiyo kukaa kama kukaa usiku Nakaa muda huo, nakaa muda mwingi Kwa sababu inakuwa ni weekend sina kazi nyingi za kufanya kesho yake, napumzika tu nyumbani kwa hiyo, natumia muda huu kukaa mpaka saa nane, saa tisa, ndio nalala.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza kabisa, kitu ninacho kifanya ni kuhakikisha kwamba naongea na huyo mtu. Najaribu kuongea nae, asipoelewa najaribu kutafuta suluhisho kwa kuenda kwa viongozi wangu. Eitha ni viongozi wa serikali, wa mta, au viongozi wa dini, au natafuta mtu ambaye ni mkubwa, ambaye ametuzidi sisi wote wawili. Ili tuweze kukaa nae, kuongea nae na kuhakikisha kwamba anatusikiliza pande zote mbili Amenisikiliza mimi, anamsikiliza na yeye ili kuweza kuhakikisha tunafikia mwafaka wa kile ambacho kimetutofautisha kwa hiyo Wakati wa mgogoro hua najitahidi kutumia busara kubwa kuwa mtulivu na kuhakikisha kwamba yote ambayo yametutofautisha baina yangu mimi na yeye yanasikilizwa na kufikia mwafaka baina yangu mimi na yeye kwa pande zote mbili. Kwa sababu mara nyingi, mnaweza msielewane nyinyi na mkitafuta mtu ambaye atasimama katikati na kuhakikisha kwamba, anawasikiliza kuelewana huwa ni rahisi sana kuliko kuenda nyinyi wenyewe mkitumia akili zenu, mtatumia miamko mingi na shida inaweza ikazidi ikakua kubwa kwa hiyo. Wakati wa migogoro, mimi huwa natumia busara ya kutafuta mtu ambaye aminizidi umri na akili pia.